Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na nafasi ya kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mwingi. Nikiwa nyumbani ninaweza kupanga muda wangu vizuri kupumzika inapohitajika na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia hunisaidia kuokoa muda na nguvu ambazo zingetumika kusafiri Hivyo kuniruhusu kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi Pia hunipa uhuru mkubwa wa kupanga kazi yangu kulingana na mahitaji yangu nikiwa nyumbani nahisi huru zaidi na ninaweza kufanya kazi katika mazingira ninayopenda.

Kwa kazi yangu ni na malengo kadha wa kadha Kwa mfano kwanza nataka kufanya kazi kwa bidii na kuwa na kwa uadilifu ili niwe mtaalamu bora katika eneo langu Pia nina lengo la kujifunza ujuzi mpya mara kwa mara ili kujiendeleza na kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya kazi Natamani kupata uzoefu unauni saidia kukua kita aluma na kunipa nafasi ya kupanda ngazi katika kazi yangu zaidi ya hayo ningependa kazi yangu iwe na mchango chanya kwa jamii ili nijisikie kuwa ninasaidia wengine kupitia kile ninachokifanya Mwishoe ninalengo na kuwa na kazi itakayo niwezesha kuwa na maisha yenye uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kutathmini kazi zangu na matokeo ya mwezi uliopita ili kujua nilipofanya vizuri na ninapohitaji kuboresha au kurekebisha Baada ya hapo naandika malengo yaliyowazi na yanayopimika Nikihakikisha yanaendana na majukumu yangu ya kazi Ninapanga vipaombele kwa kugawanya malengo makubwa katika kazi ndogondogo zinazoweza kutekelezwa kirahisi pia napanga ratiba ya muda ili kuhakikisha Kila lengo linapata muda wakutosha Kila mwisho wa mwezi najipima na kuangalia maendeleo yangu ili kurekebisha mipango ya mwezi unaofuata.

Mimi hufuata zaidi mifereji ya televisheni inavyotoa vipindi vya elimu, habari na michezo Napenda mifereji inayorusha taarifa za kuelimisha makala na vipindi vinavyoongeza maarifa kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya kuhusu dunia Pia mi hufuatilia mifereji ya michezo ili kupata habari za mashindano na matukio muhimu kama vile ligi ya uingereza na mengine mengi. Kwa ujumla nachagua mfereji kulingana na maudhui yenye manufaa na yanayoniongeza uelewa.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia Ingawa inawezakuwa changamoto kidogo siku hiyo ningetumia muda wangu kufanya shuguli za kawaida kama kusoma vitabu kuzungumza ana kwa ana na watu wa karibu kufanya mazoezi au kushiriki kazi za nyumbani kuishi bila teknolojia kwa siku moja Kungeweza kunisaidia kupumzisha akili kupunguza utegemezi wa vifaa vya kidigitali na kufurahia zaidi mazingira yanayonizunguka Pia ingekuwa nafasi nzuri ya kujitafakari na kutumia muda kwa njia yenye maana zaidi.

Ndiyo na naanda ripoti za kazi kwa kuanza. Kukusanya taarifa zote muhimu kuhusu shughuli au miradi niliyo ishughulikia kisha ninapanga ripoti kwa mpangilio unaoeweleweka mara nyingi nikianza na utambulisho wa mradi kisha maelezeo ya kazi nilizo zilizo fanywa kisha matokeo yaliyo patikana baada ya hapo ninaongeza changamoto nilizo kutananazo na jinsi nilivyo zishughulikia. Pamoja na mapendekezo au hatua zinazofuata mwisho. Mwisho nakagua ripoti hiyo. Kuhakikisha maneno ni sahihi. Muundo ni wazi na taarifa zote zipo kabla ya kuwasilisha kwa wakuu au wenzangu. Ripoti nzuri hunisaidia kufuatilia maendeleo na kuboresha kazi zinazofuata.

Nilipokuwa utotoni Nilipenda sana kucheza na marafiki zangu Hasa michezo ya nje kama kukimbia kuruka kamba na kucheza mpira Pia nilifurahia kuchora na kuandika hadithi fupi Kwa sababu viliniruhusu kutumia ubunifu wangu Hasa michezo ya nje kama kukimbia kuruka kamba na kucheza mpira utoto wangu ulikuwa umejaa michezo, ubunifu na kujifunza kwa furaha.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kunanipa nafasi ya kubadilisha na mawazo na kujifunza kutoka kwa watu wenye mitazamo tofauti kufanya kazi kwa timu hunisaidia kupata sulihisho kwa haraka na suluhisho bora zaidi kwa changamoto Kwani kila mtu huchangia ujuzi na uzoefu wake Pia huongeza mshikamano na mawasiliano mazuri kazini Hata hivyo, inaweza pia kufanya kazi peke yangu inapohitajika Hasaa pale kazi inahitaji umakini mkubwa Kwa ujumla, napendelea kufanya kazi na wengine Lakini ninawezo kwa kufanya kazi vizuri katika mazingira yote mawili.